Haaa. Kuenda hospitali kwa mwaka huwa inalingana na ni marangapi nimekuwa mgonjwa. Ama marangapi naenda check-up. So inaweza kuwa maramoja, mbili, tatu, inalingana.

Mfumo wa simu ambayo napenda ni Android. Na Android huwa naweza kubrowse vizuri. Huwa naweza kutumia application mingi vizuri.

Huwa na vaa nguo kulingana na event. Huwa napenda kuva nguo za kazi. Nikienda kazi. Nikiwa nyumbani huwa na penda kuvaa rinda. Nikifanya mazoezi huwa navaa kaptu.

Ndiyo nina mnyama wa kufugwa, nimefuga paka, inapendeza sana ana rangi nyeupe, huwa anapenda kucheza na kurukaruka kila mahali, anachofanya wa kuchokesho ni kwamba huwa anaharibu vitu vya nyumba, anaangusha bidhaa chini. Ninayopenda kuifuga sababu huwa inaleta kuikua nayo kwa nyumba huwa inaleta utulivu.

Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku ni gari Huwa natumia gari kuenda kazini Pia huwa natumia gari kurudi nyumbani Huwa natumia gari pia kuenda sokoni Pia kuenda kuchukua watoto shuleni Huwa natumia gari.

Huwaa nafanya mazoezi ya asubuhi wakati ambapo nimeamka. Huwa naamka saa kumi na moja asubuhi na ninatu natangulia na kufanya mazoezi kabla ya kuchukua kiamsha kinywa au kuoga.

Ndiyo napenda kukula samaki kwanza napenda kukula samaki kwa sababu ya latha yake ambayo inapendeza pili napenda kukula samaki aah kwa sababu ya faida ambayo inatuletea mwilini samaki inatuongeza nguvu mwilini na kutujenga mwili.

Ndio, napenda kujifunza historia, asa historia ya inchi yangu. Napenda kujua vile ambavyo serikali iliundwa na iliundwa na kina nani. Napenda pia kujua historia ya mila na desturi yangu. Nijue mbona watu wetu wanafanya vitu jinsi wanavyofanya.

Mziki nainao sikiliza mara nyingi ni mziki ya dini. Napenda kuisikiliza sababu huwa inanitia moyo na pia ni njia ya kuabudu Mungu na pia huwa inanipendeza kusikiliza.

Siasa ni kitu cha binafsi sana. Huwa sipendi kuongelelea siasa marakadhaa. Sababu watu wakona maoni tofauti kuhusu siasa. Na huwa sipendi kuongelelea siasa ili niweze kushirikiana na wenzangu ambao huwa na maoni tofauti na memu zingine.

Huwa nakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kwanza kwa kujitambulisha na pia kuwataka kuwajua. Halafu, huwa nawaambia kuhusu kazi ambayo wanapaswa kufanya. Pia huwa nawambia kuhusu vile vitu vinafanywa katika shule ambayo tunafanyia kazi.

Vitu ambavyo huwa nafanya kulinda mazingira, huwa situpi takataka ovyo ovyo. Haiya huwa natupa mahali ambapo inafaa, pia huwa napanda mti na kusafisha mazingira. Mti huwa inaleta hewa safi na inaongeza oksijeni kwa hewa.

Chakula ambacho huwa nakula mara mingi mchana ni wali huwa nakula wali mara mingi mchana sababu ni chakula ambayo ni nyepesi na huwa inaniwezesha kufanya vitu haraka haraka na pia ni raisi kuandaa kwa hivyo inachukua mda mfupi kuandaa.

Napenda kusoma habari mtandaoni aah wala si gazeti sababu kwa mtandao ni rahisi kupata habari Ukilinganisha na gazeti ambao nilazima uwende dukani ukanunue Kwa mtandao unaeza pata habari hata ukiwa kwa nyumba.

Usiku huwa na kaa hadi saa tatu kabla niende kulala huwa nalala sa tatu ndio niwezi kulala kwa mda ambao unafa ambo ni masaa masaba alafu pia huwa nalala iyo wakati ndio niweze kuamka mapema.

Mimi ya hakuna kazi ya nyumbani ambayo naitikia. Huwa napata riziki kwa kufanya kazi za nyumbani kama kupika, kuosha vyombo, kusafisha mazingira ya nyumba, kuandaa watoto, kusafisha nyumba, huwa inanipa burudani.

Huwa nafanya mazoezii ya mwili maramoja kwa siku. Huwa nafanya mazoezi asubuhi wakati ambapo nimeamka. Ndiyo halafu pia na huwa nafanya mazoezi pia nikitembea. Saa zingine huwa natembea wakati mwingine huwa natembea kuenda kazini. So hiyo pia ni mazoezi.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano. Huwa natumia video kuwawasiliana na watu ambao wakambali na mimi. Huwa natumia video kuwasiliana na kazi wakati ambapo naonyesha ripoti yangu.

Huwa napendezwa na rangi nyekundu na nyeupe. Rangi nyekundu naipenda kwa sababu ni rangi ya maua pia ni rangi ambayo inavutia. Rangi nyeupe naipenda kwa sababu ni rangi ambayo inawakilisha amani.

Mara nyingi asubuhi hua nakunywa chai kwa mkate au mandazi wakati mwingine pia huwa nakula matunda ndio wakati mwingine nakula mayai lakini mara nyingi huwa nakunywa chai.

Napenda kuenda madukani wakati ambapo niko huru. Huo hiyo wakati wa jioni. Nikitoka kazi huwa napitia madukani kununua chakula cha usiku na vitu ambavyo nahitaji.

Changamoto ambayo napitia kazini kwanza ni kutolipwa mshahara kwa wakati unaofaa Pili ni kutoskiliza kutokuwa na mawasiliano baina yangu na wale ambao wanaongoza kazini.

Ndiyo, napenda kusafiri na ramani. Hasa wakati ambapo naenda, mahali ambapo sijawahi kutembelea awali au mahali ambapo sijapajua vizuri huwa natumia ramani huwa inanisaidia sipotei.

Mara nyingi wikendi huwa napumzika au nasharikina na marafiki wangu na majama au huwa naenda mahali pa burudani kama klabu ama natembelea sehemu mpya.

Kutoka shule nakumbuka mwalimu wangu wa hisabati. Alikuwa anatufunza kwa njia ambayo tungeweza kuelewa viraisi. Pia halikuwa mwalimu mwenye alikuwa na uhusiano mzuri na sisi. Alikuwa anatujibu maswali ambazo tulikuwa tunamuuliza vizuri.

Vitu ambavyo napenda kuhusu mtaa ambao nakaa kwanza ni kwamba huku kuna hamani, si raisi kupata watu ambao wanavurugana. Pili, watu wa huku wana upendo na wanashirikiana vizuri, mtaa wetu ni safi, aina uchafu.

Nina mahusiano njemana wazee wangu aah ni watu ambao huwa wana nipa hikema huwa wana nifunza mambo mengi kuhusu maisha huwa wananifunza jinsi ya kuwasiliana na wenzangu na huwa wana nihimiza ni tie bidii maishani.

Kwa hii kazi yangu ya uwalimu ningependa siku moja kukua uwalimu mkuu. Kwa sasa hivi mimi ni mwalimu wa kawida lakini natia bidii na kujifunza kwa wale ambao wako juu yangu kazini. Ili siku moja niwezi kupanda ngazi na kukua mwalimu mkuu.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege na huwa nasafiri kwa ndege nikienda jijini na pia nikienda nchi za nje huwa nasafiri kwa ndege. Huwa nasafiri kwa ndege kwa sababu huwa inachukua muda mfupi kufika pahali ambapo nataka kuenda.

Ndiyo naishi mahali ambapo nilizaliwa huku pwani na ningali naishi na kufanya kazi huku pwani huwa natoka huku maramoja mmoja nikienda kutembelea majamaa na marafiki zangu ila muda mwingi niko huku.

Ndiyo, Nina ndege wa kufugwa nyumbani. Nimefuga kuku huku nyumbani. Nimefuga kuku kwa sababu ni rahisi kuifuga, ni rahisi kuilisha. Halafu pia, ni ndege ambayo ni tamu kukula na pia ukiuza unapata pesa.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Huwa na sitembelei wakati wa likizo, kuenda kujipa riziki huko. Napenda kutembelea ziwa au mto. Kwa sababu ya huo upepo. Na pia napenda kuogelea na huwa kuna samaki nyingi huwa nakula.

Juisi ya matunda ambayo naipenda kabisa ni juisi ya maembe. Huwa naipenda kwa ladhaa yake. Hua ni tamu kabisa. Alafu pia ni rahisi kupata dukani. Pia ni juisi ambayo naeza kajiandalia nyumbani.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kifaransa. Kwa sababu hii lugha ambayo inazungumzwa katika nchi mingi barani Afrika na pia huko Europa. Kwa kujifunza hii lugha, nitaweza kuasili liana na watu wengi katika pembe za dunia.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani aah. Kufanya kazi nyumbani ni rahisi aah kwa sababu si lazima uende kazini binafsi hii huwa inafanya ukue na mda mwingi na kufanya kazi nyumbani.

Ndiyo, huwa napenda kupiga picha, napenda kupiga picha nikiwa na marafiki zangu, nikiwa na majamaa wangu, napenda kupiga picha pia nikiwa kazini. Picha ni njia moja ya kuweka kumbu kumbu ya watu na vitu ambavyo mumefanya maishani.

Mahali ambapo napenda kutembea, hua napenda kutembea kijijini kwa sababu ya mazingira hiyo ambayo inapendeza, hua napenda kutembea sababu kuna miti, na wanyama kutazama, kuna ndege ambao unaeza tazama.

Huwa natumia simu yangu kwa sana sana kwa mawasiliano. Huwa natumia simu yangu kuwasiliana na wale ambao wako mbali na mimi. Huwa nawasiliana na wao kwa njia ya video na kuzungumza. Pia hua natumia simu yangu kwa burudani. Hua naitumia kujiburudisha mtandaoni. Na pia hua natumia kujifunza mambo mpya mtandaoni.

Huwa na shugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifunza kwa wengine ambao wanaweza fanya kile ambacho siwezi fanya. Pia huwa na uliza maswali alafu pia huwa na zungumza na viongozi wale ambao wanaongoza shule kuna waeleze udaifu wangu na nawambia jinsi ya wanavyo weza kunisaidia.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kupenda, kuwa na upendo, kupenda majirani wako, kupenda adui wako, kupenda familia, kupenda nchi, yaani kukuwa na upendo na amani ndiyo jambo na muhimu kwangu katika dini.

Uzoefu wa kazi ambayo imenifundisha zaidi ni hii ya kutaka kujifunza mambo mengi. Hii imeni imeniongeza ujuzi na hivyo imeweza imeniwezesha ku ku kufanya mambo mengi kaziini.

Harufu ambayo ninaipenda ni harufu ya chakula ya pilau. Harufu hii huwa nai niliihisi wakati ambapo nilikuwa napika pilau nikiwa nyumbani. Huwa inanikumbusha wakati mwema ambayo nimekuwa nao na familia yangu kwa sababu chakula hii huwa tunaipika sana sana tukiwa na sherehe wakati ambapo nashiriki na familia. Huwa nahisi vizuri sababu pia pilau ni chakula ambayo naipenda sana.

Kushirikiana na timu, huwa najifunza ujuzi ambayo inaitajika katika timu hiyo. Pia huwa nazungumza na wao na kuambia kwamba nataka kujiunga na wao. Huwa natia bidii katika timu hiyo ili niweze kubaki hapo.

Wakati ambako nataka kustarehe, huwa naenda mahali pa burudani kama klabu, nakunyawa vinywaji, nasikiliza muziki, nasakata densi, na pia huwa nashirikiana na majama zangu na marafiki wangu nikiwa huko.

Huwa nasharehekea mwaka mpya kwa kuwa na marafiki zangu na familia. Huwa napika vyakula vitamu kama pilau. Hua nenda mahali pa burudani. Na pia huwa nenda ya mahali pa kuomba. Kuu shukuru mungu.

Wakati wa siku ambao huwa nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubui. Wakati huu huwa nafanya kazi vizuri sababu huwa sina uchovu. Ndiyo, ana akili huwa haijachoka. Ndiyo.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa mtu mtulivu, mtu mwenye upendo na mtu ambaye anaweza kushirikiana na wenzake kwa amani. Na pia ningemshauri awe anatia bidii kwa katika kila jambo analofanya.

Kazi ambayo ninayoifanya kwa sasa ni kazi ya walimu. Huwa nafundisha lugha ya kiswahili. Nilichagua kazi hii kwa sababu naipenda sana na huwa ina ni njia kupata riziki yangu pia. Niliipata kwa kuenda chuo kikuu na kusomea uwalimu. Changamoto ambayo huwa nayapata katika kazi hii ni kutolipwa kwa muda unaofaa. Naipenda kazi hii kwa hivyo, singependa kuibadilisha.

Jinsi ni navyoweka malengo ya kila mwezi kazini. Huwa naandika malengo yangu katika kitabu. Fulani ndogo ambayo niko nayo. Hwa naandika malengo yangu yote ya mwezi. Na huwa nasahisha kile ambacho nimeifanya.

Huwa nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukuwa na familia na marafiki. Huwa na pika nanunua keki. Huwa napenda kupika pilau sana sana. Huwa napokea zawadi kutoka kwa marafiki zangu.

Ndio ni mawahi ishi bila teknolojia. Teknolojia ni kitu ambacho kimekuja. Nikiwa nakua. Nimezaliwa kijijini kwa hivyo na ututoni mwangu. Nimeishi bila teknolojia.

Mazoezi ambayo huwa nafanya maramingi ni mazoezi ya kukimbia. Huwa nakimbia kama maratano hivi kwa wiki. Napenda kukimbia asubuhi na mapema kabla ya kufanya chochote. Baada ya mazoezi huwa nahisi vizuri mwili.

Napendelea kitanda kizuri. Hii inafanya iwe rahisi kulala na unalala bila maumivu yeyote. Kuliko kitanda kigumu ambayo huwa inakufinya, inakuumiza wakati ambapo unalala.

Chakula ambacho unapenda zaidi ni chakula cha pilau. Uwa inaandaliwa kwa wali. Naipenda kwa sababu ni tamu. Ladha yake inapendeza sana. Pili ni rahisi kuiandaa. Ndiyo huwa haichukui muda mingi kuiandaa.

Ndiyo huwa nafuatilia matukio ya kimataifa, huwa nafuatilia vile serikali inafanya, huwa nafuatilia sikukuu ya kitaifa, huwa nafuatilia sheria ya taifa pia.

Ndiyo huwa napiga kura, huwa nahisi kwamba kupiga kura ni jambo muhimu kwa sababu ni wakati ambapo unapata nafasi ya kuchagua viongozi wako. Ndiyo nahisi kwamba kila mtu anapaswa kupiga kura, ndiyo wachague viongozi bora.

Nguvu ambazo niko nazo, kazini kwanza ni nguvu ya kushirikiana na wenzangu na kufanya kazi pamoja. Pili ni nguvu ya kujifunza mambo mapya. Nguvu ingine ambayo niko nayo ni kwamba ninajua kuifanya kazi yangu, ninajua kufunza.